Naam kile ambacho nafanya ili kulinda mazingira yangu ni ile kuosha vitu ama Kufagia kila mahali na kuokota uchafu Napoishi Napofanya hivi ya kwamba unapata yale mazingira yangu yamekua safi kwa hivyo napenda kufanya haya yote Hili kuhakikishama mazingira yangu yapo masafi.

Naam pale mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni pale mahali ambapo wale maraisi wetu wakuu wa nchi yetu ambapo wamizikwa Kwaivo ningependa kutembelea mahali kama hapa kwa sababu hili nijue ya kwamba hawa watu walizikwa namna gani.

Naam napenda sana kwa wakati mwingi kupiga picha. Hii ni kwa sababu ninapopiga picha. Angalau napata ile hali poa ama kuweka ile tasa yangu kwa kiwango chenye nimeendelea. Kwa hivyo napenda sana kupiga picha kwa future reference ama ile matukio ya huko mbeleni.

Naam, ile njia ya usafiri nayotumia kwa kila siku huwa natumia mwendo wa pikipiki Angalao napotumia pikipiki unapata hakuna ili jamu barabarani Kwaifo pikipiki inaesapenya mahali popote kwaifo anatumia pikipiki na angalao huwa nafika kasini mapema.

Naam, baada ya siku mrefu kupumsika ni hili hali ya kwenda na kuoga ama angalau kuketi kule mwao kwangu nyumbani na kuangalia runinga ama kusikilisa msiki fitu mingi ama lakini kwa ufupi napenda sana kusikilisa msiki.

Naam huwa nafua nguo mara tatu kwa wiki ni kwa sababu unapata ya kwamba watoto nguo zao zinastahili kuoshwa Kwaifo ata mimi ninapotoka kasi huwa napata nguo zaangu ni chafu inapidi ni meosha Kwaifo na uwa naosha mara tatu kwa wiki ambayo niraisishia kasi yangu ya kilasi.

Uwezo ambao ningependa nao kwa nao ni ule uwezo wa kusaidia watu wengine Nimethamini sana ama nimekuwa na hile hali ya kusaidia watu wengine ama kukuwa na ile kiwango cha kusaidia watu wengine kwa hivyo hiyo uwezo ndiyo ningependa sana ningepata ningefurahia.

Naam, yale masaa huwa nalala kwa kawaida ni masaa masaba Ninapolala haya masaa masaba angalau huwa mwili nimelala ya kutosha kwa hivyo napenda sana kulala masaa saba Kwa kila siku ambayo ni mazuri Kwa afya binadamu.

Naam ile kasi naifanya kwa njia ya mtandao Napo kuwa na ile timu ya mbali huwa tunawasiliana kwa kupitia njia ya mtandao Kwa hivo mtandao angalau umesaidia kiwango cha mawasiliano ama kueneza ile ile information inasaidia.

Namu hile siku kuu naisherekea pamoja na familia yangu na kwanda fiyakula fiya aina aina kwa kusherekea pamoja Unapo sherekea mkiwa wengi at least unasikea ya kwamba Yuhu salama Kuhifo nasherekea na marafiki wangu wote pamoja na wazazi.

Naaam kile ambacho nafanya ili kupunguza matumizi ya plastiki ni ile ya kwamba uwa baadaa ya kutumia ile plastiki ni kuichoma ama labda wakati mwingine natumia ile ama nanunua naenda na kitu cha kununuwa mboga ili kuzuhia hii matumizi ya plastiki.

Naam ile muziki ninayoipenda sana sana ni ile muziki ya Kikristo unaposikiliza hii muziki ya Kristo angalau kupea hile onyo ama hukuonya na tabia chana Kwa hivo miziki nayoipenda ni ile ya kutuliza ama ikona ile beats ambayo inaenda pole pole yaani.

Naam ile mda wangu wa mwisho naposhugulikia nashugulikia na watoto wa kuwanyesha ile kasi ambayo wamepewa shuleni baada ya kutoka kasi hiyo ndiyo mda wangu wa mwisho napokuwa nayo huwa nawasaidia watoto wangu kwa ma nawasaidia kila ambacho wanastahili kufanya kule nyumbani.

Naam lile sohea mzuri ambalo nililo njenga nilile la kuwasaidia watu wengine hapa kule kazini kutafuta sifa za watu wengine kwa hivo ili ili jambo nililo lizohea limesaidia wakati mwengine kwa kujinyenyekea napoenda kufanya kitu chochote.

Na ile namna navyo shughulikia wateja wangu huwa na washughulikia na unye nyekevu hii ni kwa sababu napo shughulikia mtu kwenye nyekevu Iyo inampatia ile imani hasa ya kukuambia ama kununua vitu kwako anakuwa na ile hamu ya kununua vitu kwako kwa sababu inapohusiana inasidi ile.

Naam nishawaienda kutazama hii maonyesho ya sanaa Kwa ufupi nilifurahia ama hii likuwa ni baada ya kutoka kasini ta nibechoka Kwa hifo nilienda huko atilisi nipate kwa msongamano wa mawaso umetoka Kwa hivo nilifurahia na ningependa kurudia huko.

Lile somo la sayansa ya sayansi nalolipenda ni ile somo la isapati hhh Wakati mwingine ama wakati kwa wakati wa ufupi ili somo angalau unisaidia hh n napo piga esabu naunapo angalia kila kitu katika hii dunia ni isapati tupu kwa hivo napendelea ilo somo sana.

Naam ninapiga sana kura ambapo ile wakati napopiga ya kupiga kura angalau najisikia ya kwamba nimefika hata mimi kuchagua ninaye ninayempenda Kunisimamia kwa miaka mitano ijayo kwa hivo napenda sana kupiga kura ama ile msimu inapowadia huwa nakuwa mchangamfu.

Mi ni mtu sana wakuwaihi mapema. Hini kwa sababu unapo wahi mapema hatapale shuleni ama kazini yule mwenye amekuajiri anaonakua huyu mtu ni mfanyakazi mwema. Kwa hivo napenda sana kuwai ama kurauka mapema ile kuwai sile ama ile kazi ya kufanya ama ile natakikana kufanya.

Naam, napenda sana asali hii ni kwa sababu unapopenda asali angalau hukusaidia ama kukuepusha na magonjwa mengine asali kwa ufupi ni dawa ama ni ile kinga inayokukinga na magonjwa ambayo ni sugu kwa wakati mwingine, kwa hivo unapotumia asali kwa wingi unapata umekuwa mtu mwema.

Naam, kile kitu ambacho nachotumia kuifadi pesa ni kwa njia ya penki. Napo ifadi pesa sangu kwa pen Angalau nakuwa na ile uhakika pesa yangu iku Angalau napo hifadhi pesa yangu kwa simu Kwa hifo napenda sana kuifadi pesa yangu kwa penki naam.

Naam angalau sipendi sana kuoga na hii maji moto Hii ni kwa sababu unapotakikana uwe mtu mwenye busara usitumiange maji mwoto ama hiyo inareduce ile nguvu zako kwa hivyo napenda sana kutumia maji yenye baridi angalau nichangamshe unirekebisha unirudisha vyema.

Unapenda sana kufanya kasi na watu wengine hini kwa sababu unapufanya kasi na watu wengine unapata ya kwamba ile kasi niliku unafanya miraisi sika ama imekua nye besi unapufanya wepeke yako unapata ya hile mwondo imepondeka ama unahile ngufu ya kumaliza yu kasi mkiwa wengi ndipi kasi na kiyo raisika.